Ningependelea sana kutembelea mji wa pari duniani. Maanake ni kuzuri, kutulivu, na zile picha ambavyo nimeona kwa mtandao, na pia sifa za pari, ni mji wa mapenzi, ni mji wa watalii, so ningependa sana kutembelea mji wa pari.

Kujilinda kutoka vitisho vya mtandao kuna hitaji tahadhari na mbinu za kimkakati. Kwanza ninaha kikisha kuwa taarifa zangu binafsi hazishirikwi hadharani. Kama namba za simu, anuani za barua pepe, au maelezo ya kifedha. Pili ni natumiwa nilwa ngumu tofauti kwa kila akaunti, na nikibadilisha mara kwa mara. Pia ni nazingatia programu za usalama kama anti virurs na firewall ili kuzuia uvamizi wa kompyuta au simu yangu. Katika mawasiliano yoyote ya mtandao na pendelea kuwa na makini na watu nilio waamini kuepuka kubofia viungo visivyo vya usalama na kuripoti vi vitisho au udanganyifu kwa mamlaka husika. Kwa jumla, nina nidhamu, tahadhari na elimu kuhusu usalama wa mtandao ni njia yangu ya kulinda nafsi yangu.

Ninapo shugulikia mda wa mwisho kwanza ninapanga kazi zangu mapema na kugawa kazi kwa vipande vidogo vinavyo weza kukamilika kwa uraisi. Ninatumia ratiba na vipau mbele ili kuhakikisha kazi muhimu zinakamilika kwanza. Pia napanga mda wa ziada kwa changamoto zisizo tarajiwa ili kuepuka stress ya mwisho. Kila hatua ninako nina.

Kumbukumbu nzuri kutoka utotoni ni wakati nilipokuwa nikicheza na marafiki zangu shuleni. Nilifurahia michezo, hadithi na sherehe za familia ambazo zilinifanya nijisikie furaha na upendo wingi. Kumbukumbu hizi zimenifundisha dhamani ya urafiki, mshikamano wa familia na furaha ya mambo madogo maishani.

Nilichagua kazi yangu kwa sababu yanaendana na vipaji na ndoto zangu za muda murefu. Nilipokuwa ninachagua njia hii nilizingatia mambo kadha. Awali nilichagua somo ambayo linavutia na kunipa motisha ya kujifunza zaidi. Pili, nilitaka kitu ambacho kina nipa fursa ya kukua kitaalumu na binafsi. Na la mwisho nilitaka kuhakikisha kuwa kazi hii ni mchango wa kweli katika jamii au sekta na ninayoipenda. Kwa hivyo, chaguo hili si tu la busara bali linaendana na malengo yangu ya muda mrefu.

Napenda shati au tishati kulingana na hani na nafasi. Kwa kazi au sherehe rasmi, napendelea shati kwa ni linaonekana nadhifu, lakitaalumu na linaonyesha heshima. Kwa mikutano isio rasmi au shuguli za kila siku, napenda tisheti. Kwa ni ni ya sherehe, ni ya starehe, rahisii kuvaa na inafa kwa shuguli za kawaida. Kwa ujumla napendelea kuvaa nguo zinazo kubaliana na mazingira na shuguli huku nikihakikisha zinaonekana safi na zakupendeza.

Napenda kuchora au kupaka rangi kwa sababu kunanisaidia kuonyesha ubunifu wangu na kupumzika kisaikolojia. Kupaka rangi kinavutia hasa kwani kunanipa uhuru wa kujaribu mchanganyiko wa rangi na muundo wa picha. Huku nikifurahia mchakato wa kubadilisha karatasi kuwa kitu kizuri cha kuona. Kwa upande mwingine, kuchora kunanisaidia kuunda maumbo na michoro yenye maana. Na mara nyingi huunganisha hisia zangu na mawazo yangu. Kwa ujumla, shughuli hizi huchangia sana katika ubunifu wangu na kufanya nijisikie kufurahika na kuachilia msongo wa mawazo.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma kwani kuna nipafuraha, kuchangia mazoezi ya mweli na kunisaidia kuungana na utamaduni wangu. Kucheza ngoma kunanifanya nijisikie huru na kuachilia msongo mawazo. Huku pia nikijifunza mbinu na midundo tofauti. Zaidi ya yote, napenda jinsi ngoma inavyoweza kuleta watu pamoja, kushirikiana familia, marafiki au jamii katika sherehe na hafla za kitamaduni.

Ninawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa heshima, uwazi na ushirikiano. Kuwa na nasikiliza maoni yao na kuzingatia mawazo tofauti. Ili kuhakikisha tunafanikisha kazi kwa pamoja kwa ufanisi. Pia napendelea kutoa maelezo wazi na sahihi kuhusu malengo na taratibu ya kazi. Ili kila mtu afahamu nafsi yake. Kwa changamoto lolote lile, ninahakikisha tunashirikiana kutafuta suluhisho badala kulaumiana. Kwa ujumla ninalenga kujenga mazingira ya kazi yenye uwelewa, heshima na mshikamano wa timu.

Mwezi ninaopenda zaidi ni mwezi wa Desemba. Kwa sababu huwa na hali nzuri ya hewa, ni wakati wa sherehe, ni wakati wa likizo, na kuna nisaidia kupumzika na kufurahia muda wa familia na marafiki. Zaidi, mwezi huu hunikumbusha kumbukumbu nzuri na furaha ya maisha ya kila siku.

Napendelea sana chakula kisicho na mafuta zaidi, kwani ni cha afya na huchangia maisha bora ya mwili. Hata hivyo, mara nyingine napenda kufurahia chakula chenye mafuta kwa ladha yake na utamu wake, lakini kwa uwiano. Kwa ujumla, ninaangalia usawa kati ya afya na ladha, na kuhakikisha ninakula chakula kinachonipa nishati bila kuathiri afya yangu kwa muda mrefu.

Ninapanga kazi yangu kwa kuanza na kutambua kazi muhimu na zinazohitaji kipaumbele cha juu. Kila kazi hugawanywa kwenye hatua ndogo zinazo weza kukamilika kwa urahisi. Na napanga muda maalum wa kila moja. Pia ninaweka muda wa ziada kwa changamoto zisizo tarajiwa na kuangalia maendeleo yangu. Mara kwa mara. Kwa njia hii, ninaweza kumaliza kazi kwa wakati, kwa ubora na bila shinikizo kubwa.

Napendelea mazingira ya kazi yenye utulivu, ushirikiano na heshima kati ya wafanyikazi. Nafurahia pale ambapo kuna mwendo mzuri wa mawasiliano, kila mtu anaheshimiana na kushirikiana na kuna nafasi ya kujifunza na kukua kitaalumu. Pia napenda mazingira yenye mpangilio, mzuri na usafi kwani huchangia umakini na uzalishaji bora wa kazi.

Napenda kusherekea mwaka mpya kwa kutumia mda na familia na marafiki. Tukishirikiana chakula, burudani na sherehe za kitamaduni. Pia napenda kutumia muda huu kutafakari mwaka uliopita. Kueka malengo mapya nakupanga mipango ya kujiboresha binafsi na kitaalamu. Kwa hivyo kusherehekea mwaka kwangu ni mchanganyiko wa furaha, sherehe na malengo ya kuanza mwaka kwanjia nzuri.

Nilipenda kucheza na marafiki zangu, kushiriki michezo ya shuleni na majirani, na pia kusoma vitabu za hadithi. Pia nilifurahia kushiriki katika sherehe za familia na tamasha za kitamaduni. Jambo lililonipa furaha na kumbukumbu nzuri. Shughuli hizi zilinifunza urafiki, mshikamano wa familia na furaha ya mambo madogo maishani.